Mimi binafsi, nasharekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi sana, lakini yenye maana. Napenda kuwa na marafiki wachache, na familia karibu, kula keki, na kucheza mziki wa kunifurahisha, kuzungumza na kukumbuka matukio ya mwaka uliopita. Wakati mwingine pia, napenda kutumia siku hiyo, kutafakari malengo yangu mapya, na kujiekea mwelekeo mpya wa mwaka unaofuata. Kwa ufupi sherehe yangu ya kuzaliwa si lazima iwe kubwa ni zaidi kuhusu furaha upendo na kumbu kumbu nzuri.

Kurudi ujana kunavutia kwa sababu ni kipindi kilichojaa nguvu, ndoto na furaha ya maisha. Pia kwa faida za kurudi ujana huwa ni kuwa na nguvu na afya, ndoto na matumaini, urafiki na mshikamano, ubunifu na kujifunza. Pia na kuwa na maisha rahisi kwa sababu ya majukumu machache na nafasi ya kufurahia maisha bila shinikizo kubwa. Lakini kurudi ujana pia kuna changamoto zake kwanza kukosa uzoefu. Mara nyingi maamuzi huchukuliwa bila kufikiria kwa kina pia kutegemea wengine. Ukiwa kijana unahitaji msaada wa kifamilia na kijana.